Mimi nahisi wazuri lakini pia kidogo na shinikizo kuhusu wasilisho. Nzuri kwa sababu ni fursa ya kuonyesha ujuzi na kupanga mawazo mbele ya wengine inakupa kuridhika ukimaliza vizuri. Kidogo na shinikizo hasa kama muda ni mfupi au hadhiri. Hadhira ni kubwa hapo moyo unakimbia kidogo. Kwa kawaida, nadharia na maandalizi mazuri yanaondoa hofu na kufanya wasilisho kwa fursa ya kujifurahisha na kushirikisha maarifa.